Chakula ninachopenda kukula njioni ni chakula i ambacho ni kizito ambacho nitaweza kushiba na kueza kulala bila kuhisi njaa usiku mzima Kwa kawainda kuna vyakula vya aina mingi ambavyo tu nimezoea kukula jioni. Kwa mfano kuna ugali, mchele, githeri, mokimo, chapati na vyakula vinginevyo. Ugali naweza kukuliwa na samaki, kuku, nyama ya ngombe, nyama ya mbuzi, mboga, sukuma, kunde na mboga ingi zinginezo ambazo watu hukula nazo ugali. Mchele inaeza kukuliwa pamoja na vyakula kama vile kamande, ndengu, maharagwe ama mandondo. Inaeza pia kukuliwa na nyama ya mbuzi, nyama ya ngombe, samaki na vyakula vinginevyo ambavyo vina mchuzi hivi. Hivyo ndo vyakula ambavyo vinaweza ama vinaendana kwa sana na na mchele. Chakula ingine inayoweza kukuliwa njioni ni mokimo ambayo. Inaeza kukuliwa pia na mboga ambayo ina mchuzi kama vile nyama ya ngombe, nyama ya mbuzi iliyoandaliwa na mchuzi. Vyakula vile vinavyoweza kukaa kwa tumbo kwa mdo mre mrefu Ndivyo huwa napendelea kukula njioni Kwa sababu hivyo vyakula huweza kushikilia tumbo na kusaindia mtu kulala vizuri bila kusikia nja usiku mzima Kwa hivyo hivyo ndivyo vyakula ambavyo napendelea kukula njioni Kwa sana na nachunga kukunywa maji mingi sana usiku kwa sababu hii inasababisha mtu kutuoweza kulala vizuri na kuamka amka ili kwenda kudisaindia msalani. Hii inasumbua mtu na inakua hana usingizi mwema kama inavyostahili. Vyakula vingine vile ni laini na ambavyo havikai sana kwa tumbo, kama vile viazi zilizowekwa kwa mafuta, izo si nzuri sana za kukuliwa njioni kwa sababu mtu huhisi njaa kwa haraka. Na kwa hivyo hataweza kulala usingizi njinsi inavyotakikana ama kwa namna ambazo ndo mzuri. Kwa hivyo chakula ambayo napendelea kukula njioni ni ile ambayo inashikilia tumbo vizuri. Na vyakula ambayo pia vinanufaisha mwili. Na vyakula ambavyo ni vya kiafya. Si vile vyakula vya haraka ambavyo vina mafuta mingi na kalori mingi. Sio hivyo vyakula bali ni vile vyakula vi ambavyo vimethiirishwa kukuliwa na vyakula ambavyo vinatusaindia kii vina manufaa mingi kwa miili zetu kama vile kutuongezea nguvu kutusaindia kuchunga maradhi na ni vizuri kuhakikisha ya kwamba vyakula ambavyo nakula njioni vimeweza kutengenezwa na ku na kuweza kuwa vyema na kukusanya manufaa mingi viungo mingi vinavyohitajika kwa kwa mwili. Kwa hivyo ni vizuri wakati mwingine huwa naunganisha pia na kama vile matunda na vitu na mboga za kijani kibichi hizi husaindia na kunufaisha mwili kwa na kuwa na manufa mazuri kwa mwili Kwa hivyo hivyo ni ni mambo ambayo hivyo ni vyakula ambavyo napendele kula njioni.

Kama swali ilivyouliza mtu anaeza kufanya mazoezi asubuhi ama njioni Mimi ya asubui napenda kufanya yeale mambo ambayo ni lazima yafanywe ili kuweza kuhakikisha siku inaendelea vizuri Kwa mfano kuoga kutayarisha chai na kitu cha kukunywa na chai kuandaa meza kunywa chai kujipanga kupeleka mtoto shule ama kumwanda li babaka aeze kumpeleka shule kutengeneza vitu kufanya zile mambo mazoefu ya vitu ambavyo hufanywa asubuhi Alafu siku yangu naweza kuanza hapo jioni ndiyo ambayo baanda ya kazi kama nina nafasi naeza kufanya mazoezi Kwa hivyo mazoezi mtu anafanya mazoezi kwa nini mazoezi inafanyika ili mtu aaweze kukua na afya mzuri mwili ikuwe na uzoefu wa mazoezi mtu asikuwe anachoka choka akitembea mahali kindogo ili mwili ikuwe na ile shepu inayofaa mtu asieze kunona zaindi vile mtu anavyofanya mazoezi ndivyo anavyokua na afya njema ya kimwili kwa hivyo uzoefu wa kufanya mazoezi ni nzuri. Mtu unaeza enda matembezi, najiamulia kuenda mazoezi kama dakika thelathini hivi, ama kuenda lisali moja. Kulingana na wakati ama mda ambao, ulio na nafasi ya kufanya ile mazoezi. Naeza pia fanya mazoezi ya kukimbia, naeza amua kukimbia, kama kilomita kadhaa kwa siku, ama mpaka mahali fulani kwa siku, ama kwa dakika fulani kwa siku. Mazoezi ingine pia kuna ile yoga ambayo unafanya ili kupunguza kama ni ni vile ulivyo mnono ili inakusaidia ku kukonda ama kupungua kilo ili usikue mzito sana. Mazoezi ni nzuri kwa mwili na wakati mtu anakunywa anafanya mazoezi mwili inahitaji maji mingi. Kwa hivyo ukikunywa maji sana, mwili ikihitaji maji na uweze kuipea hiyo maji, inamaanisha ya kwamba utakua na afya nzuri na njema. Kwa hivyo mazoezi ni nzuri na inasaindia mtu kukua na kukunya maji, ukikunywa maji inalainisha ngozi. Inakua magonjwa mingi itapungua na unakua mwili wako uko sawa. Mazoezi italingana na njinsi ambavyo unavyotaka kufanya hii mazoezi Kwa sana mimi napendelea kufanya mazoezi jioni na baanda ya najianda nafanya mazoezi Nikisikia nimetosheka na mazoezi naoga halafu natayarisha chakula cha jioni nakula na napumzika Kwa hivyo hii inasaindia mwili kukua na afya na jambo lingine la kujua ni kwamba wakati ambapo unapofanya mazoezi pia jinsi unavyokula unafaa ikue umepimia na unajua kitu ambacho unachokula. Si kukula chakula chochote ama kukula kula ovyo ovyo, ama kukula chakula kingi sana, ama kukula chakula ambacho kina nguvu mingi sana, ambacho, hata kama umefanya mazoezi basi, hawezi kupungua kimwili kwa sababu, hii chakula inaongezea mafuta kwa mwili. Haina manufaa ingine ama zaindi ya hayo manufaa inakuongezea kimwili na inakua hautaweza kuhitimu ile ile njambo ambalo unataka kuhitimu na hii mazoezi. Kwa vile mtu anavyoendelea kuzoea kufanya mazoezi, hivyo mazoezi inayovyokukuwa rahisi kufanywa. Kama ukifanya mazoezi kwa sana inakuwa rahisi Lakini ukianza inaeza kuwa ngumu kidogo.

Aprendio ni chombo ni moja wapo ya vyombo. Vya habari na vyombo vya mazungumzo. Vyombo vyingine vya habari hukua kama vile televisheni ama vyombo vya mtandao ama mazungumzo kuna televisheni, Kuna simu, kuna magazeti. Hizi ni vyombo ambavyo hutumika kujulisha watu mambo yanayo endelea katika nchi yao na ulimwenguni mzima kwa jumla. Napenda kusikiliza redio kwa sababu redio inamanufaa tofauti. Kwa mfano redio hucheza nyimbo, nyimbo za kuburudisha, zinazo saidia mtu kupumzika na kusikia vizuri. Nyimbo za mapenzi, nyimbo za kusifu Mungu, nyimbo za utukufu, nyimbo za kitaifa, nyimbo nyimbo za kujuliza watu jinsi jinsi mambo yanavyo endelea. Na aina mingi za nyimbo kwa hivyo, redio ni chombo cha burundani. Napenda kusikiliza ili niweze kuburudika na kusikiza hizi nyimbo na kusikia vizuri. Jambo lingine ambalo linafanyika kwa redio ni mazungumzo. Wakati mwingine kuna mijadala na mazungumzo kuhusu vitu ambavyo vinavyo tendeka. Kwa maisha ya kila siku ya hapa kwa hapa jinsi dunia inavyo endelea mitindo inayo ibuka na mitindo ambayo inakuwa kila siku. Kwa hivyo, kunakuwa mtu kunaweza kuwa na mjadala kwa mfano kuhusu mavazi ya haki sikuhizi vile sheria inavyo tumika ku kutetea wanyonge jinsi ya kuhakikisha kuwa umepata haki yako. Jinsi watu wanavyoweza kuwa kwa mahusiano yanayo wafaidi. Jinsi ambavyo elimu imeweza kupanuka na jinsi ambavyo elimu inatunufaisha kama wanainchi. Kwa hivyo kupitia hizi mijadala mtu anakuwa anajua ni mambo gani na ni jinsi gani vitu zinavyo fanyika. Ulimwenguni nchini na vijijini vyetu kwa sababu kuna redio ambazo kuna mitambo ya kinyumbani ambayo inaelezea vitu zinavyo fanyika na jinsi mambo yanavyo endelea kule mashinani. Jambo lingine na jambo la maana sana ambalo huendelea katika redio ni kupeperusha habari. Habari wanahabari wanazo zikusanya kuhusu ambavyo mambo ya naendelea huko kinyumbani, kitaifa na ulimwengu mzima. Wanatutangazia na tunaweza kusikia ni vipi ambavyo dunia inaendelea. Ni nini ambayo inatendeka katika dunia yetu? Ni kama kuna vitu ambavyo watu wana takikana kujua wanaelezewa na kama kuna taadhari ambayo mtu watu wanafaa kuchukua kwa sababu ya mambo yanayo endelea. Redio hutumika kuelezea watu namna ya kuchukua hizo tahadhari na kuweza kuwa vile inavyo faa ili kutunufaisha sisi wato kwa unjumla. Njambo lingine ambalo linatendeka kwa redio ni kutangaza biashara na kujuliza watu mambo ambavyo ambayo unafanya ilikuweza kupata watajawengi, wakununua bidhaa zako, wakununua na kulipia hunduma zako. Hiyo ni njia moja wapo ambayo watu wanatumia kujulishana kuhusu mambo ambayo wanayofanya kimaisha. Kama mtu anamaktaba ya vitabu, kama mtu anaduka languo, analipia na redio inaweza kutumika, kuelezea watu, mahali duka lake lipo, bidhaa ambayo anavyo viuza, jinsi ya kufika mahali pale na kuweza kunufaika na hizo bidhaa, kwa hivyo. Kwa sababu redio inamatumizi mengi sana na inatufaidi na inanifaidi mimi binafsi napenda kuisikiliza.

Kikazi nimeweza kufanya kazi si kwa muda mrefu sana. Haswa kazi ambayo inahusu masomo yangu. Kimasomo mimi ni mwanasheria. Kwa kawaida ama kwa sana tunajulikana kama mawakili. Na kwa masomo yangu nilipokuwa nikisoma. Nilipitia na kuweza kufanya kazi tofauti tofauti. Kulingana na mahali penye nilikuwa napata zile kazi. Kwa sana naweza sema mafanikio ambayo nimepata ya kikazi ni kwamba naweza nimejua jinsi ambavyo mtu anaweza kuanzisha kesi kortini. Akaweza kuitayarisha, akaiandaa vizuri, aka tayarisha ile uchunguzi ambayo iko kwa zile vyeti ama mabarua na makaratasi ambayo yanaonyesha ukweli wa mambo kuviwakilisha kortini kuweza kutetea mtu ambaye amepeleka kesi yake kortini mpaka pale ambapo kufuatilia hiyo kesi, kuitayarisha vitu ambavyo vinahitajika kortini, kuiandaa na kila kitu, kuiwakilisha mbele ya jaji ama katibu mkuu wa kortini. Kuongea na yule mwingine ambaye kama sisi ndio tumeshitaki kuweza kuhakikisha ya kwamba Tumetumiana zile makaratasi zinazohitajika kufuatilia kila kitu ambacho kinahitajika ili ili kuweza kuwakilisha kesi kortini Kumbuka kuna njia ambayo inayofaa kuzingatiwa ili kupeleka kesi mahakamani na baada ya kupeleka hii kesi mahakamani kuna zile kuna vile vitu ambavyo vinatakikana kufanya kufanyika ili ziweze ili hii kesi iwezekuamuliwa. Si ku kesi haipelekwi kortini na kuamuliwa tu hivyo. Kuna miktaba ambayo lazima. Kuna maneno ambayo ni lazima yaweze kuzingatiwa. Kuna zile stakabadhi zinahitajika. Kuna ile ushahidi inavyo inayohitajika. Na kuna zile makaratasi ambayo zinafaa kupelekwa kortini na hizi makaratasi zina njia ambayo zinafaa kupelekwa nayo kortini Kwa hivyo, kila mahali unapoanza, vile unavyoendelea, vile unavyowasiliana, ushahidi, makaratasi ya muda unaotumia, ukitumiwa hizi makaratasi unatumia muda gani kujibu hayo yote ni mambo ambayo yameandikwa kisheria na yanafaa kuzingatiwa ni lazima yafuatiliwe unafuatilia na kukosa kufuatilia haya maneno inaweza kuwa na inaweza sababisha kesi ya yule ambaye unayewakilisha iondolewe kortini ama kama alikuwa anataka kujizungumzia aseme kwamba yeye hana hatia kama yeye ndiye aliyeshtakiwa iweze kuwa hataweza kukuwa na hiyo nafasi kwa sababu hauja ile maagizo ile inafaa kufuatiliwa ili hii kesi iweze kusikizwa haijafuatiliwa zile stakabadhi zinatakikana kukuwa pale hazikuwa hapo hakuna ushahidi labda makaratasi hazijaweza kubadilishanwa kati ya hawa watu wawili mshtakiwa na anayeshitakiana Kwa hivyo, nimeweza kufanikiwa kujua jinsi ya kupeleka kesi kortini, jinsi ya kuandaa hizi hivi hizi makaratasi na stakabadhi kulingana na ile kesi ambayo inaenda kortini. Jinsi ambayo ya kuweza kutetea mtu hadi aweze kupata ile haki ambayo anahitaji kisheria. Hayo ndio mafanikio ambayo nimeweza kuwa nayo.

Kwa mazingira ambayo nimelelewa, hakujakuwa na hizi vitu za michezo ya video. Labda zile michezo za simu na hizi michezo huchukua na wakati mwingi sana wa mtu. Kwa hivyo kwa maramingi huwa sipendi kucheza hizo michezo Lakini wakati mwingine kama kidogo hivi na simu naweza kucheza hizo michezo kama nataka kupumzisha akili, kama nataka kupunguza mawazo, kama nataka kujiondoa katika ile hali ya kufikiria sana. Iyo michezo husaidia kutuliza akili, kumaliza ama kupunguza wasiwasi na vitu kama hizo. Lakini mahali kwa mazingira ambayo nimelelewa haijanipa haikunipa hiyo nafasi ya kuweza kucheza na kukuwa na ile umaarufu inayohitajika ili kuweza kucheza michezo ya vindeo. Kwa sababu zile vifaa ambavyo zinahitajika kwa hizi michezo wazazi wangu hawakukuwa na huo uwezo wa kifedha kuzinunua hizo vitu na pia mimi sikuwa najua kuhusu hizi michezo hizi ni michezo ambazo zimekuwa zikiibuka na zinaendelea kuibuka na kukua mingi kukua na umaarufu mwingi. Kwa huo muda hakukukua naazo mingi sana. Haswaa huko nyumbani mashinani ambapo mimi nimelelewa, hakukukua na hizi vifaa mingi sana, hatukukua tunaweza kupata hizo vifaa za kuchezea hizo michezo. Hata simu, tukiwa wandogo, tukiwa shule, hatukukuwa, tunaweza kukua na simu. Tumeweza kukua na simu baada ya kumaliza masomo yetu, haswaa kufika shule ya sekondari. Hapo ndipo mahali ambapo wengi wetu wa rika yangu na wale wa kutoka huko mashinani wameweza angalau kukuwa na simu na simu zingine ni simu ambazo haziwezi kuweza kucheza izo michezo na pia unaweza kuwa na iyo simu lakini hauna umaarufu wa hizi michezo kwa sababu ni vitu ambavyo vinaibuka Kwa hivo, vinahitaji muda hili kuweza kujua nini inaendelea na jinsi hizi mchezo zinachezwa. Pia nafikiri hata kwa sikuhizi, viombo ambavyo vinahitajika kucheza hizi vindeo, michezo za vindeo, zineheza kuwa na pesa iliyo juu kwa mununuzi wake kwa sababu zina nadhani kutengeneza hizo vitu na gharama ya maisha pia imepanda. Kwa hivo kukimu mahitaji yale ya siku kwa siku na kununua hizi vyombo inaweza kuwa ngumu. Kwa hivo kwa mimi sipendi kucheza hiyo mchezo labda kindogo tu sana si kwa wingi ama kwa uzoefu mingi.

Mimi kama wakili nasaidia jamii yangu na kuhakikisha kwamba kila kukona usawa katika jinsi watu wanavyojumuika na kujiwasilisha katika zile vitu ambavyo wanaweza kuchangia katika jamii. Nahakikisha kwamba kuna usawa wa jinsi rasilimali zinavyotumika. Nahakikisha ya kwamba watu wanatangamana kwa njia inavyofaa na inavyofaidi kila mtu kwa jamii. Nahakikisha ya kwamba watu haki za wanajamii zinazingatiwa na kila mtu akona usawa mbele ya sheria. Nikisaidia watu huwa nasikia nimeridhika, roho yangu inasikia imeridhishwa sana na kile kitendo. Na huwa naweza kuwa na ushirikiano mwema na wanajamii wenzangu ninapowasaidia. Pia huwa naweza kuwa na furaha katika roho yangu. Unaposaidia mtu mmoja, unaweka hicho kitendo ndani ya roho ya mtu mwingine, naye pia aweze kusaidia mwenzake, huyu mwenzake pia aweze kusaidia mwingine. Kwa hivyo hiki kitendo kinasaidia na kusababisha utangamanaji mzuri pale katika jamii ili wakati mwanajamii mwingine anapokuwa ana hitaji ambalo linahitaji msaada anaweza pia kusaidiwa na mwanajamii mwingine Kwa sababu wameweza kuona jambo unalofanya na kujua kwamba ni jambo la manufaa na kuweza kuhakikisha kuwa pia wao wanazingatia ule mfano ambao wewe umewatengea na umewatengenezea na wanaweza pia kusaidiana. Kwa hivyo katika jamii kuna mambo mingi ambayo yanahitaji msaada na kuna zile vikundi za watu ambavyo hudhulumiwa kwa sababu tu ya kuwa mtu ako katika kile kikundi kwa mfano. Mtoto mdogo anaweza kudhulumiwa kihaki kwa urahisi sana kwa sababu bado hajakomaa na kuweza kuwa na ile umaarufu ama uwezo wa kujikinga ama kujitetea na kuweza kuwa anapata zile haki zake. Kwa hivyo ni jukumu langu kama mwanajamii ninapoona mtoto anadhulumiwa kuna mtoto hapewi masomo halishwi vizuri unafuatilia ni nini kinachoendelea na kutetea iki hawa watu hawa watoto kwa sababu bado hawana ule uwezo wa kujitetea kwa sababu wao ni wadogo. Kwa muda mrefu sana pia wamama wamekua kwa hiyo kikundi ya watu wanaodhulumiwa na zile mila za kijamii ya kwamba mwanamke hafai kufanya kazi yeye anafaa tu kuwa bibi yeye anafaa tu kuwa mama kazi yake tu ni kukaa nyumbani kulea watoto kuomba pesa. Hawezi kufanya kazi ili aweze kujikimu kimahitaji yake yeye mwenyewe kama mtu mzima kibinafsi Lazima ategemee mtu mwingine kwa sababu hana hiyo uwezo na hili jambo linatoka mbali inaanza pale kwamba watu wakiwa watoto Kwa sababu msichana atatengwa na hatapelekwa shule Hataweza kusoma Kwa hivyo inamaanisha kwamba hana uwezo wa kufanya kazi hawsa za kiofisi ata akitaka kwa sababu hakuweza kupata ile masomo inayohitajika shuleni ili kukuwa na uwezo wa kufanya hiyo kazi. Kwa hivyo ni jukumu langu kusaidia hivi vikundi vya watu, wale watu wanaodhulumiwa wanawake ambao wanodhulumiwa na kuteswa katika ndoa na kuhakikisha ya kwamba wamekuwa na nafasi sawa na mabwana zao. Lakini pia siku hizi mkondo umebadilika wanaume pia wanateswa katika ndoa kwa hivyo ni jukumu langu kuhakikisha kila mmoja amepata haki yake kuko na usawa na mahali ambapo hakuna usawa unatetea.

Kwa jinsi maisha ilivyo kwa siku hizi, kwa mara mingi tunajipata hatuishi mahali ambapo tulipo zaliwa. Kwa sababu, unajipata unahitaji kuenda shule, hii shule iko mbali na nyumbani. Hivo ni kumaanisha kuwa, ha haiwezekani wewe kuishi mahali ulipo zaliwa na kueza kuendelea na masomo yako. Kwa baanda ya masomo pia unaweza kujipata kazini na hii kazi haipo mahali ulipo zaliwa na kwa hivo hauwezi kuishi mahali ulipo zaliwa. Tena pia unaweza jipata kama mimi ni mwanandanda umeoleka na umeoleka mbali na nyumbani kwa hivo huawezi tena kuishi mahali ulipo zaliwa. Tukitumia mfano wangu, mimi kwa kusoma nilisomea mbali na nyumbani Kwa huo wakati nilipokuwa nikisoma, sekondari, miaka minne Nilikuwa tu narudi nyumbani wakati wa likizo. Tukifunga shule, ndio munda nao pata, kwa kuenda nyumbani nilipo zaliwa kuenda shule tena, chuo kikuu, nilienda tena mbali na nyumbani na kwa hivo, siku ni hizo miaka zingine tena nne, nilikuwa mbali na nyumbani. Isipo kuwa tu wakati wa likizo. Na likizo zingine, unatafuta kazi. Naenda tena unakuwa mbali na nyumbani. Nikaoleka na nikaoleka mbali na nilipo zaliwa. Kwa hivo tena, huko niliko zaliwa. Naenda kama kuna kitu ambayo inanihitaji kukua huko. Kwa mfano kama kuna sherehe za kutahithi, sherehe za kutangamana, kama kuna mazishi, kama kuna harusi, kuenda kuona wazazi, kuwasalimia na kuwajulia hali. Ama kama kuna shughuli ambayo inahitajika mimi kukuwa huko lakini kwa kawainda nimeoleka mbali na nyumbani na hata hivo baanda ya kuoleka si ishi niliko oleka kwa sababu kazi inanihitaji nikuwe mbali na mahali pale. Kwa hivyo si ishi niliko zaliwa, si ishi niliko oleka, bali naishi mjini. Kwa sababu nahitaji kukua apo huko, huko ndio kuna ndio kunaweza kuwa na mapato ya kikazi, kulingana na ile kazi ambayo nimeisomea. Siwezi kuishi karibu na nyumbani. Naishi mbali na nyumbani, kwenda nyumbani ni labda kama kuna kitu ambacho nahitaji kufanya nyumbani, hiyo ndio tukio ambalo linanipea nafasi ya kuenda nyumbani.

Kuna mambo mengi ambayo huwa nafanya wakati wa wasiwasi. Kwa mfano naweza toka nitembee kwa mguu, nitembee nikipigwa na upepo, nikiona mazingira, nikiangalia watu, nikiangalia miti, nikiangalia mazingira na kuona jinsi kunavyoendelea. Naweza amua nilale, nilale niyasahau yanayo nisumbua Naweza amua niangalie televisheni, nione jinsi mambo inaendelea. Naweza amua nisikize nyimbo, nyimbo hutuliza moyo na husaidia kupunguza wasiwasi. Kulingana na nyimbo tofauti, kuna nyimbo za kuabundu, zinatuliza moyo, zinatupea matumaini nyimbo zingine, nyimbo za kimapenzi, nyimbo za kusifu mungu nasikiliza nyimbo na nasikia napunguza wasiwasi. Naeza amua kupika napenda kupika kwa hivyo nitaamua niandae kitu nzuri ambayo inaeza kukuliwa na familia yangu. Naeza pia amua nifanye vitu vingine kwa mfano kuongea na mtu ninayependa ama mtu ambaye tunashirikiana kwa kikaribu na kumwongelesha kuhusu yanayonikidhi haya ni mambo ambayo nafanya wakati nina wasiwasi kunisaidia kupunguza wasiwasi Naeza pia amua kutoka na kuenda matembezi kwa gari kupunga upepo Naeza amua pia kuenda kununua bidhaa Naeza amua kukaa tu na kutulia bila kufanya jambo lolote haya mambo husaidia wakati mtu ana wasiwasi Namsaidia kujituliza na kujua kwamba mambo hayakui hivyo kila wakati. Na kuna uwezekano wa mabadiliko ya hali na.

Wazo ninalo nzuri kwa siku ya leo, ni wazo la kupata kazi ya ile masomo ambayo nimesomea. Kazi inayo lipa vizuri, na mahali ambapo hakuna wasiwasi. Na mahali ambapo kuna mkubwa anaye weza kunielekeza na kunisaidia kukua kikazi. Hili ndilo wazo ambalo lina nipita kwa kichwa, na kunipea matumaini ya kwamba kila siku Ninaweza kupata hii kazi, na ninaweza kufanikiwa na kukua, na kupata kazi ya kimasomo yangu, na inaweza kunisaidia sana kwa sababu naihitaji sana. Haswa, ili kuweza kujikuza na kuweza kujiendeleza kimasomo na kimaisha. Kwa sababu muda hautungoji, inahitaji mtu aweze kufikiria kwa haraka kutafuta kazi na kuweza kupata kazi nzuri. Tena, kazi mtu anaeza pata kazi lakini, hii kazi isiweze kumsaidia ama ikue mahali ambapo anafanya hii kazi, si kuzuri. Unaweza kuwa kunampea wasi wasi na kumtatiza kimawazo. Unaikuwe basi si mahali ambapo alikuwa anatarajia, ama ikuwe malipo ni mbaya, ama ikuwe mambo mingi hayendi vizuri. Kwa hivyo hilo ndilo wazo ambalo, nzuri nimekuwa nalo siku ya leo.

Jambo ambalo nafanya kwanza ninapoanza kazi ni kusoma maagizo na kuelewa kazi inahitaji nini. Baada ya kusoma maagizo natafuta zile vifaa zinahitajika ili hiyo kazi iweze kufanywa na kufaulu kwa njia ifaavyo. Kwa hivyo hilo ndilo jambo la kwanza, ninapofanya, ninapoanza kazi. Kusoma maagizo, kuelewa kazi, kutafuta vifaa, ambavyo vinahitajika na kuanza kufanya ile kazi.

Kugawanya taka ni kueka takataka kulingana na vikundi ambavyo inafaa kuwa zimewekwa. Kwa mfano kama kuna zile za kutumika tena, kama kuna zile za kuoza, kama kuna zile ambazo zinaweza kudhuru mtu kuziweka kwa bima tofauti katika mahali pake tofauti kulingana na kikundi ambacho hizo takataka ziko. Kulingana na vile takataka za kwetu hukusanywa inakuwa ngumu kugawanya takataka Kwa sababu tunapewa karatasi moja ya takataka ambayo tunafaa kuitumia kwa wiki. Kwa hivo kwa mwezi mmoja, tunapewa karatasi nne za takataka Hii karatasi moja ndiyo inafaa iwekwe takataka zote. Kama kuna karatasi, kama kuna mabaki ya chakula, kama kuna viungo vya vyombo zilizovunjika, zote zinawekwa kwa ile karatasi. Na lazima hizi karatasi nne zikupeleke kwa mwezi mzima. Lazima uzitumie hadi mwezi uishe. Kwa hivyo ukigawa hizo takataka, ukigawanya itabidi umetumia karatasi zaidi ya moja kwa wiki na kwa hivyo hautakuwa na karatasi za kutosha kumaliza mwezi. Kwa hivyo huwa sigawanyi takataka, lakini kugawanya takataka ina manufaa mengi kwa sababu inasaidia kupanga vile takataka zitakavyotupwa na kusaidia kutunza mazingira. Kwa hivyo ni vizuri kugawa takataka ingawa huwa kwasababu ya vile mahali nilipo ipo huwa sigawanyi takataka.